Napenda kupiga picha sama singira. Leo nitachukua kamera yangu niende siwa. Kuna mandhari nsuri huku. Miti mingi na ndenge. Jua linapo anza ni wakati mzuri wa kupiga picha. Rangi sahanga hubadilika. Siwa linaakisi kila kitu. Nitapiga picha nyingi. Kisha nitaketi na kuchagua pora saidi. Chugli hii inanipa furaha kubwa. Ninasahau masumbufu ya kila siku. Ninafikiri kuanzisha ukurasa wa picha zetu, mtandaoni, nionyeshe kasi yangu, labda watu watapenda. Kila mtu anakipati, chake. Changu ni kupiga picha sama achabu ya ulimwengu, nazipenda saidi.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

Saa saba asubui tayari. Lazima niondoke nyumbani saa nane. Nimeoga na kufangu. Je, nimekula kitu na dhani nitakula mkate na chai haraka. Sina muda wakupika kitu kikubwa. Nimeangalia rati pa ya leo. Inamambo mengi ya kufanya. Mukopa, wangu uko wapi? Huko mesani. Nimetia kila kitu ndani. Simu, funguo na pesa. Ni kiondoka sasa. Nitafika kwa wakati. Gari linataka mafta. Itanunua njiani. Hepu niende haraka. Traffic itakua nyingi. Siku njema inaanza na mpango mzuri.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

Je, niendeshe gari au nichukue pasi? Gari lina tatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mzigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjww. Lazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Nahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo. Lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha. Nisiko sahau kitu chochote.

Mvuwa inanyesha sana leo. Sauti yake kwenye dari inanitulia natoka inje au nikae nyumbani nadhani kukaa ndani ni bora. Mvuwa haitaisha haraka nitakunjuwa tu hapa. Nipike chai ya moto. Kuna kiti, vitabu kadha sijasoma. Sasa ni wakati mzuri. Watoto wanacheza chumbani. Wanafurahiya na mvuwa wanasema wanataka kwenda inje waangamize maji lakini ni baridi sana nitawasomea hadithi badala yake siku za mvuwa ni za kupumzika na famili nitatayarisha chakula cha moto kwa jioni watoto wanapenda baridi kama hii inahitaji supu ya moto Muzika.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

Watoto wamekaa chumbani wakisoma. Naona wanajitahidi sana shuleni. Naomba tuchanganye wakati pamoja jioni. Labda tuchese mcheso au tuangalie filamu. Familia yetu inapenda kuwa pamoja usiku. Mume wangu anasema tuandae chakula cha usiku pamoja. Ina wazo nzuri. Watoto watajifunza kupika pia. Tutatayarisha pilau masalani. Ntawafundisha jinsi ya kukata mboga vizuri. Wakati wa familia ni muhimu sana. Tunajenga mausiano mazuri. Usiku huu utakua na furaa na kumbukumbu nzuri.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

Nunua vitu mtandaoni ni raisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja kisha unaona vingine. Unakwenda ukiagisa vitu usivi hitaji. Gharama inakuwa kubwa mwishoni. Inaitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orodha ya maitaji kapra ya kufungua tofuti. Nitanunua viletu vilivyo kwenye orodha. Sita angalia vitu vingini. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbali mbali. Mara nyingi kuna shuka tofauti kumbu. Pia nisome maoni ya watu. Walio kwisha kununua. Niseme kama bidhaa ni nzuri. Kununua mtandaoni nisalama. Ikiwa utakuwa na busara. Nitajihadhari.

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapemu. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana. Sasa hivi nimezima taa zote na kufunga mlango. Jee, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi. Ebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu. Isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi, mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekua ya kuchosha. Mwili unaitaji kupumizika. Kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala, salama. Moyo wangu. Usiku mwema.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

Nywila zangu ni changamoto kubwa, ni na akaunti nyingi sana, kila moja inaitaji nywila, ilikuwa nikitumia nywila moja kwa zote, lakini sasa nimejua ni atali, lazima nibadilishe, nitatengeneza nywilla tafauti kwa kila akaunti, lakini nitazikumbuka aje zote, labda niandike mahali salama, au nitumie programu ya kusimamia mili. Nimeskia programu hizo nisalama zinakumbuka zote kwa ajili yako. Itajaripu moja. Lazima pia nibarilishe nywila mara kwa mara. Kila miezi tatu, usalama wa mtandaoni ni muhimu sana. Wesi wa mtandao wako kila mahali. Lazima ni jilinde na data yangu. Kwa hivyo.

Nivae nini leo? Hewa ni joto au baridi? Hepu niangalie nje kwanza. Jua linaonekana. Lakini kuna upepo. Nadhani nguo za. Kichwani na nguo nzito kidogo. Yule shati la buluu na suruari nyeusi. Viatu gani? Sandoli au viatu vya kufunga? Kwa kasi, nadhani viatu vya kufunga ni bora. Nitachukua chaketi nimwage kwenye mkoba. Kama itakuwa baridi jioni, mavazi mazuri yananiwezesha kufanya kasi kwa ujasiri. Ninataka kuonekana mtu mzuri na wa heshima. Nadhani mahali hapa ni sawa.

Msimu huu, msimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri kupanda mboga shambani, nitapanda mahidi na mharagwe wiki hii. Ardhi ikotayari, nimesha ilima wiki iliyopita, mvua itasaidia mimea kukua haraka, nahitaji kununua mbegu bora. Itakwenda kwa kulima mchuzi. Yeye ana mbegu sa aina nzuri. Sina zaa sana. Simu huu nila ramma kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze na fasi nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia mafuno mazuri ya tatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha. Kwa hivyo.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

Mteja amenipi alinipigia akiwa na asira leo yeye alisema uduma yetu ni mbaya nilimsikiliza kwa makini pila kumkatiza baada ya kueleza nilijaripu kutafuta uvumbusi tatiso lilikuwa rahisi lakini alitaka kusungumza na msimamisi nilimwelekesa kwa afisa mkubwa kazi ya huduma kwa wateja ni ngumu mara nyingi. Watu wanakua na asira, lakini lazima niwe na subira. Nikionyesha huruma na ufahamu. Wanatulia. Sio wote wanakua kali. Wengi ni wapole. Lazima nisipoke asira zao kwa mwenye. Nikasi tu. Sio mimi pinafsi. Itafanya vizuri zaidi.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, ninazitumia zote? Nadhani nusu tu. Nizifute zile situmii. Zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu. Nitunze programu ya ramani pia. Ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu za michezo. Je, zinafaa? Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari. Kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha pili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Napenda kupanda mboga shambani. Leo nitapalilia bustani yangu. Nyanya zinaonekana zi nakua vizuri. Tangawizi na vitunguu pia vinaendelea sawa. Kazi hii inanipa amani ya moyo ninapo kuwa shambani ni nasahau masumbufu ya kila siku ninafurahia kuona mimea ikikua. Nikama kulea watoto. Lazima ni nyunyize majileo jua limekua kali nitavuna nyanya wiki ijayo. Zimeiva. Naomba nipande pia maua mengine ili bustani iwe mzuri zaidi. Shughuli hii ni burudani yangu bora.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

Jirani yangu alinitembelea jana. Tulisungumsa mambo mengi. Yeye ni mtu mzuri sana. Tunasaidiana kila wakati alikopa chumvi kidogo. Niliku nilikupa tatizo. Majirani wazuri ni kama familia. Mwezi uliopita mimi nilimkopa sukali alinipa pila maswali. Tunaangalia watoto wa kila mmoja anapo ondoka. Hii ni chamii ya kweli. Tunausiana vizuri. Labda nitampikia chakula kidogo. Nimpelekee kesho. Yeye alinipikia wiki iliopita. niIipo kuwa mgonjwa. Lazima turudishiane wema. Majirani wema ni baraka kwa Mungu. Lazima tuwaheshimu.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

Uzi inachukua muda mwingi sana. Narudi nyumbani saa nane jioni. Watoto tayari wamelala na fikiri siwezi kuendelea hivi. Familia wangu wanahitaji muda wangu pia. Weekendi ninalala tu kwa uchofu. Tutatoka wapi hii? Naomba niongee na meneja kuhusu muda wa kasi. Labda naweza kumaliza mapema siku mbili kwa wiki. Au kufanya kasi kutoka nyumbani siku moja. Teknolojia imewesesha kufanya kasi popote. Lazima nipate usawa. Kasi ni muhimu lakini familia ni muhimu zaidi. Pesa aitatufaa kama mahusiano ya meharibika. Nitafanya maamuzi makuu wiki hii.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

Ninasoma habari mtandaoni kupitia tufuti za fyombo vya habari vinafyoaminika kama BBC Swahili DW Swahili pia hutumia mitando. Mitambo ya kijami za Twitter na Facebook Kufuatilia kurasa rasmi za fiombo vya habari ili kupata taarifa sa haraka. Napenda njia hii kwa sababu inanirahisishia kupata habari mpya kwa wakati, kulinganisha fianzo tafauti na kuelewa kinacho endelea duniani kwa upana saidi. Pia natumia mtandao wa YouTube. YouTube unaweza kuangaria video tafauti tafauti na kueza kufuatilia habari zinazo endelea kote dunyani.

Ndiyo, mimi kupiga kura. Kupiga kura ni muhimu sana kwa sababu ni njia ya raia kushiriki moja kwa moja katika uongozi wa inchi yao. Kupitia kura, wanainchi huchagua kiongozi wanao waamini kuwa watasimamia masilai yao na kuleta maendeleo. Pia kupiga kura uimarisha demokrasia kwa kutoa sauti kwa kila mtu bila upaguzi. Na husaidia kuhakikisha uajibikaji wa viongozi kwa kuwa wanajua wanachaguliwa na wanainchi. Kwa ujumla kupiga kura ni msingi wa haki ya raia na chombo muhimu cha kuleta mabadiliko chanya katika jamii.

Mimi napenda kununua vitu kadhalika. Kwanza fitapu ya kutosha. Kwa sababu vinatoa marifa ya burudani pila mwisho. Pili simu nzuri au kompyuta kompyuta inasaidia katika kufanya kasi kuwa rahisi na ni ya kufuraisha. Tatu ni kifaa cha kusikiliza musiki. Musiki hufutia mweo na kuleta furaha. Pia musiki uweza kusaidia katika kupungusa msongo wa mwazo. Tatu, vitu vya kula tamu. Kama chokolete au pipi kwa wakati wa sherehe. Nne, viatu vya starehe. Fina nifanya nijisikie vizuri nikitembea. Kwa kifupi mimi napenda kununua vitu vinavyo nifanya nijisikie furaha nikipata marifa na kuporesha kila siku.

Ndiyo, mimi navaa miwani. Umuhimu wa kuvaa miwani ni mkubwa sana katika kulinda na kuboresha afya ya macho. Kwanza, miwani husaidia kurekebisha matatizo ya kuona kama kuona mbali, karibu au kwa ukungu. Hivyo humwezesha mtu kuona vizuri na kufanya kazi zake bila shida. Pili, miwani hulinda macho dhidi ya mwanga mkali wa jua. Vumbi na miale hatarishi ya UV ambayo inaweza kuharibia macho. Pia miwani husaidia kupunguza uchovu wa macho hasa kwa watu wanaotumia simu au kompyuta kwa muda mrefu. Zaidi ya hayo miwani huongeza usalama kwa mfano wakati wa kuendesha gari au kufanya kazi zinazohitaji umakini mkubwa wa kuona. Kwa hiyo kuvaa miwani ni muhimu kwa afya ya macho na ubora wa maisha kwa ujumla.

Ndiyo, mimi napenda kusoma gazeti. Umuhimu wa kusoma gaseti. Ni kwanza unaweza kupata habari sasasa. Gaseti kutupa taarifa mpya kuhusu siasa uchumi micheso na matukio ya jamii. Pili, uongesa maarifa. Unajifunza mambo mapya yanayotokea, ndani na nje ya nchi. Tatu, huboresha lugha. Kusoma gaseti kunasaidia kukusa msamiati na kuelewa lugha. Nne, husaidia kufanya maamusi bora. Ukiwa na taarifa sahihi, rahisi kupanga maisha na kufanya maamusi sahihi. Tano, kukusa fikra na mitasamo. Makala na maoni ya waandishi, husaidia kufikiri kwa kina na kuelewa mitasamo tafauti. Sita, kufanya uwe raia. Ukisoma habari kutoka gasetini, unaweza kuielewa vizuri kinachoendelea. Kwa ufupi, kusoma gaseti hukujenga kielimu kijamii na kiakili. Na kukusaidia kuwa mtu mwenye uelewa mpana wa dunia inayokusunguka.